Nafanya nini kwanza ninapoanza kazi? Mimi mara nyingi kabla ya kuanza kazi, nitapiga goti na kumuomba Mwenyezi Mungu. Aweze kunisaidia kazi yangu iweze kwenda vizuri kama mimi ambavyo nimeipanga. Pia namwomba Mwenyezi Mungu aweze kuibariki kazi hiyo, iweze kwenda sambamba na mimi ambavyo nataka iwe. Kwa hiyo mara nyingi kabla ya kuanza kazi nitapiga goti na kumwomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Pili, kabla ya kuanza kazi nitahakikisha nimekunywa kahawa ya moto. Kwa hiyo kahawa imekuwa ni kitu ambacho ninakipenda kabla ya kuanza kazi ilimradi mwili wangu uweze kuwa vizuri, usiweze kudhoofika, nisiweze kupata usingizi na mara nyingi napenda kutumia kahawa kabla ya kuanza kazi zangu.

Najikinga vipi na jua kali. Mara nyingi wakati wa jua kali napenda sana kuvaa kofia kubwa ambayo itazuia jua. Kwa mfano mara nyingi napenda kutumia mwavuli ambayo itazuia jua. Kwa hiyo mara nyingi kipindi cha jua natavaa kofia kubwa ambayo itazuia jua na kutumia mwavuli ambao itazuia juwa.